Nchi ningependa kuitembelea ni Japani, sababu kuu ni kwamba Japani ni inchi yenye mchanganyiko wa kipekee kati ya teknolojia ya kisasa na utamaduni wa zamani. Napenda sana kuona miji yake ya kisasa kama Tokyo yenye majengo marefu, taa za rangi nyingi na teknolojia ya kisasa ambayo haionekani mahali pengine duniani. Pili, napenda Japani kwa sababu ya utamaduni wake wa kipekee na mila za kitamaduni kama zile hila za samurai, tamaduni za chakula za kijapani na ta sherehe za jadi. Ninaona kuwa kutembelea Japani kunanipa fursa ya kujifunza mambo mapya na kuona maisha kwa mtanzamo tofauti. Tatu, napenda Japani kwa sababu ya mandhari yake ya asili kama vile milima, mabuawa ya milima, ya cherry na hot springs. Mandhari haya, hunifanya nijisikie utulivu wa furaha, jambo ambalo ni muhimu sana wakati wa mazibu mziko. Japani pia ni inchi salama na yenye nidhamu, jambo linanilalo vutia sana kwa mtu anayependa kusafiri bila kuwa na wasiwasi mkubwa. Ningependa kuitembelea Japani kwa sababu ni mchanganyiko wa utamaduni, teknolojia, asili nzuri na usalama jambo linalonifanya nijisikie kufurahi na kujifunza kwa wakati mmoja.